Wakati wa wasiwasi napendelea kuchukua pumzi ndefu na kujaribu kutuliza akili yangu. Mara nyingine napenda kutembea kidogo au kufanya shughuli za utulivu kama kusoma, kusikiliza muziki au kuandika mawazo yangu ili kuondoa msongo wa mawazo. Pia mara nyingine hugawa matatizo makubwa kwa sehemu ndogo ndogo na kuyatatua hatua kwa hatua. Hii husaidia wasiwasi zangu kupungua.

Ndio napenda sana kuangalia nyota. Kuna kitu cha ku tuliza sana unapokaa kimya usiku na kutazama anga. Inakufanya ujisikie mdogo mbele ya ulimwengu lakini pia mwenye shukran. Nyota hunipa mawazo mapya na kunisaidia kupumzika akili.

Mafanikio niliyoyadhamini zaidi kazini ni pale nilipoweza kumaliza mradi mgumu kwa ufanisi na kwa wakati. Na kuona matokeo yake yakisaidia timu nzima. Pia napenda sana pale nilipokuwa na jukumu la kuwasaidia wenzangu na timu nzima kuelewa jambo ngumu. Na nikaona mafanikio katika yote niliyo wafundisha. Hayo hunipa jinsia ya kusaidia na hunisaidia kujisikia kuwa mchango mkubwa katika kazi.

Ninashughulikia wateja kwa heshima, subira na usikivu. Kwanza husikiliza kwa makini tatizo au mahitaji yao. Kisha hutoa suluhisho kwa njia ilio wazi na yenye msaada. Napenda kuhakikisha mteja anajisikia kuthaminiwa na kueleweka. Kwa sababu huduma bora hujenga uaminifu na mahusiano ya mda mrefu.

Usiku kabla ya kulala, napenda kupumzika na kutuliza akili. Mara nyingi hufanya mambo kama kusoma kitabu, kusikiliza mziki mdogo, au kuandika mawazo yangu ili kuondoa msongo wa mawazo. Pia napenda kupanga mambo ya kesho kidogo. Ili nikiamka nisiwe na mipango mingi kwenye akili.

Napenda kufanya mambo kama kutoka matembezini, kucheza michezo, kuangalia filamu, au kukaa tu kuzungumza na kucheka pamoja. Muhimu zaidi kwangu ni muda wa pamoja na mawasiliano mazuri. Hapo ndipo urafiki unakuwa wa maana zaidi.

Ninaposhughulikia makosa kazini kwanza ninalizingatia tatizo kwa utulivu. Hili kuelewa kilichotokea. Kisha ninashirikiana na timu au wausika kutafuta sababu na suluwisho. Badala ya kulaumu mtu yeyote aliyehusika mara nyingi napenda kujifunza kutokana na makosa. Kwa kuweka mfumo au njia ya zakizuia kurudiwa kwake na kuwakikisha matokeo ya naboresha zaidi. Njia hii unisaidia kuboresha amani kazini na kusuluhisha makosa yanayo tokea.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uaminifu, uwezo wa kusikiliza, ujasiri wa kufanya maamuzi, eshima na ushirikiano, ujasiri wa kubadilika. Kiongozi mzuri uchanganya hizi sifa ili kuunda mazingira mazuri na mafanikio ya pamoja.

Napendelea rangi nyepesi na zenye utulivu kama blue nyepesi kijani mwanana au rangi nyekundu. Rangi hizi hutoa utulivu huzalisha mazingira ya kupumzika na hufanya chumba kuonekana kikubwa na chenye mwangaza.

Kinachonipa motisha kazini ni mafanikio na kuona matokeo ya kazi zangu yakisaidia wengine. Pia napata motisha kutoka kutambuliwa kwa juhudi zangu. Kushirikiana na timu yenye ushirikiano na changamoto zinazonitia moyo. Kujua kuwa kazi yangu ya maana na inachangia mafanikio kwa jumla hili unipa motisha sana na kuini. Pamoyo wa kuendelea kufanya kazi zaidi kwa bidii.